Ndiyo nimewai kutembelea ziwa na pia mto na niuzoefu na huvutia sana. Kutembelea ziwa hunipa hisia ya utulivu mkubwa maji yaliyotulia, upepo mwanana, na mandhari asili hunifanya nijisikie huru na mwenye amani Wakati mwingine, napenda kukaa kando ya ziwa nikitazama maji, nikisikiliza sauti za ndege au nikitafakari maisha. Pia shughuli kama kutembea ufukweni, kupigia picha au hata kuendesha mashua hufanya safari iwe ya kufurahisha zaidi. Kwa upande wa mto, Uzoefu huwa tofauti kidogo lakini pia wakipekee maji yanayotiririka hunipa hisia ya uhai na mwendo wa maisha kupumzika karibu na mto, kusikiliza sauti ya maji yakipita kwenye mawe na kuona miti pembeni ya mto, kunanisaidia kupunguza mawazo na msongo wa akili watu wengine pia hufanya shughuli kama kuogelea, kuvua samaki au kupumzika na familia kutembelea ziwa na mto hunikumbusha uzuri wa mazingira ya asili na umuhimu wa kuyatunza. Ni sehemu zuri ya kupumzika, kujifunza na kujihisi karibu na mazingira.

Kwanza, haina ya nyumba ni namohishi, ni nyumba ya kawainda, si kubwa lakini yenye nafasi ya kutosha, inavyumba vichache, mwanga wakutosha na hewa safi, ni nyumba inayonipa faraja na utulivu, hasa baanda ya siku defu ya kazi hau shugli. Pili, mazingira ya eneo yangu ni matulivu na hakuna kelele nyingi. Kuna miti, majirani wachache wenye maele wano na barabara zisizo na msongamano mkubwa. Asubui na jioni hali ya hewa huwa ya kupendeza na wakati mwingine nasikia sauti za ndege. Tatu, nilihamia mahali hapa bahanda ya kutafuta sehemu ambayo ingenipa hamani na uraisi wa kufikia hunduma muhimu katika kama shule, manduka na husafiri. Tangu wakati huo, nimezohea na kulifanya liwe kama nyumbani. Nne, ninachopenda kuhusu eneo hili ni kuwa kuna hutulivu na urafiki wa watu. Pia napenda jinsi mazingira yalivyo safi na jinsi mtu anaweza kupumzika bila kusumbuliwa Tano, usalama ni napo isi, salama na nipo kwa raha Kuna ushirikiano mzuri kati ya majirani na hali ya usalama ni ya kuridhisha Hii unipa amani ya moyo na kunifanya nijisikie nyumbani kweli.

Nikiwa shuleni, somo nililo lipenda za hindi lilikuwa somo la mziki. Nililipenda somo hili kwa sababu lililipa nafasi ya kunjieleza kwa hubunifu. Kupitia mziki niliweza kuhimba, kusikiliza mindundo tofauti na kujifunza jinsi sahuti na hala za mziki zinafifanya kazi pamoja. Somo la mziki halikuwa la kukariri tu mbali la kufanya na kuhisi jambo lililonifanya nifurahia kila kibindi. Pia mziki hunisaindia kuelewa tamanduni mbali mbali, ujifunza njimbo za njandi na kisasa kulinifanya ni dhamini hurithi wa jamii na mataifa tofauti. Zaindi ya hayo, mziki usaidia kupunguza msongo wa mawazo na hujenga kujiamini. Hasa wakati wakuimba na kuonyesha kazi mbele ya wengine. Mwalimu wangu wa mziki pia alikuwa sehemu ya sababu ya kulipenda somo hivi. Halikuwa anahamasisha mvumilivu na halifanya masomo yawe ya kufuraisha Mziki hulikuwa somo lililonifudisha nidhamu ushirikiano na hubunifu handi leo bando nilidhamini sana.

Mziki ninaosikiliza mara nyingi ni reggae na hiphop. Reggae ninaipenda kwa sababu inaujumbe mzito na wakufundisha. Nyimbo nyingi za reggae huzungumzia amani. Upendo. Haki na maisha ya kila siku. Mindundo yake nitulivu lakini yenye nguvu inanisaindia kupumzika na kutafakari hasa wakati wa jioni au ninapokuwa nataka utulivu wa akili. Hip-hop kwa upande mwingine ninausikiliza kwa sababu unanguvu na ubunifu mkubwa. Unaguza maswala ya jamii, ndoto, changamoto na mafanikio. Maneno yake unihamasisha, hunipa motisha na wakati mwingine hunifanya nijisikie mwenye kujiamini zaidi. Ni mziki ninaousikiliza sana wakati wa kufanya kazi au ninapohitaji nguvu zaidi. Aina hizi mbili za nyimbo huniguza kihisia na kiakili, moja hunipa utulivu na nyingine hunipa hamasa. Ndiyo maaana ninapenda kusikiliza nyimbo hizo mara kwa mara.

Ndiyo, ninajaribu kugawanya taka zangu kadiri ninaviweza. Kwanza, napanga taka kwa makundi tofauti tofauti kulingana na haina yake. Kwa mfano, taka zinazoweza kuchaka kama mabaki ya chakula humajani. Ninayapanga kwenye pipa mahalu ili kutengeneza mbolea hau kuondoa uchafu kwa jia salama. Pili, taka sizizoweza kuchaka kama chupa za viho, karatasi na plastiki. Zinazotumika, ninazipanga kwenye kundi tofahuti hili ziweze kutumika tena Tatu, taka hatari, kama ndawa, betri zilizopito na kemikali zingine Ninaziweka mbali hili zizichanganyike na zile zinazoweza kuchaka ama zineza kutumika tena kugawanya taka, unisaindia sana kulinda mazingira na kuzuhia uchafuzi wa maji hewa na hardhi Pia unifundisha nidhamu na kuwanjengia heshima na silimali za hasili.

Zawadi nzuri nimewahi kupokea ni kitabu cha hadithi kutoka kwa rafiki wangu mzuri. Nilipokea kitabu hicho siku ya kuzaliwa kwangu. Kitabu hicho kilinifanya nijisikia kuthaminiwa sana. Nilifurahia kwa sababu kitabu hicho kilikuwa na hadithi zinazopendeza. Lakini pia kilinifundisha mambo mapya kuhusu maisha, maadili na njia za kufikiria. Nilipofunguwa zawadi hiyo, sikufurahia tu kwa kitu kilicho ndani, bali pia kwa fikra na mshikamano wa rafiki yangu. Hii ilinifanya nijisikie upendo na urafiki wa kweli. Zaidi kitabu hicho kilinisaindia kuanzisha tabia ya kusoma mara kwa mara. Jambo ambalo limeendelea kuwa sehemu ya maisha yangu hadi kufikia leo Zawadi nzuri si ile tu yenye dhamana ya pesa bali ni ile yenye maana inayoongeza furaha, maarifa au hisia zuri ndani ya moyo. Kwa kweli kitabu hicho kilieza kunifurahisha sana.

Mara nyingi upiga picha wakati wa matukio maalum au tukio linalo vutia. Siku za kawainda huwa sipigi picha kila wakati lakini napenda kutumia simu yangu kunasa kumbukumbu za mambo muhimu. Kwa mfano napiga picha wakati wa likizo, sherehe za familia, mahajabu ya asili kama mandhari ya ziwa hau mto au kitu kilicho kivutia kama maua mazuri au miji yenye mandhari ya kipekee. Kupiga picha kwangu situ kuji kusanyia kumbu kumbu, bali pia nijia kujiheleza. Mara nyingine napiga picha za sanaa kama madhari, watu wakiwa wakiendelea na shuguli zao au vitu vya pekee vi na vyovutia macho yangu. Picha hizi uniwezesha kurudi kwenye wakati ule na kukumbuka isia ni lizo kuwa nazo. Zahindi ya hayo napenda kubadilisha mitazamo na mwanga wakati wakupiga picha. Jambo linalonifanya na kuhifanya kazi yangu hiwe ya ubunifu na ambayo inafurahisha. Sipigi picha kila mara lakini ninapopiga picha huwa ni jia ya kuhifathi kumbukumbu kunjieleza na kufurahia uzuri wa mazingira na maisha.

Sherehe yangu ya kupendezo ni siku ya kuzaliwa kwangu hapa kuna sababu ya kupendezo na sherehe hiyo kuanza kusherekea maisha yangu siku ya kuzaliwa ni nafasi ya kuangalia nyuma na kusherekea mwaka uliopita mafanikio na pia kushukuru kwa maisha mema Pili, naeza kukutana na marafiki na familia katika sherehe hiyo. Nisherehe inayowapa watu, fursa ya kukutana, kucheka, kushirikiana na kuimarisha usihano. Tatu, chakula na burudani. Mara nyingi, kuna viakula vizuri, kekitamu, mziki unaopendeza na michezo midogo. Hii inanifanya niwe na furaha kubwa. Nne, zawadi na upendo. Watu unionyesha upendo wao kwa kuniza wandi na maneno ya kuhimiza jambo linalo nifanya ni jisikie wa dhamani Tano mazingatio ya binafsi Wakati mungine siku ya kuzaliwa ni nafasi ya kutafakari malengo ya mwaka mpia wa maisha na kujiwekea mipango mipia.

Ninapenda kufanya mambo mengi tofauti nikiwa na marafiki zangu. Hasa mambo ambayo yanaleta furaha, mazungumzo na kumbukumbu mzuri. Kwanza kukaa na kuzungumza. Mara nyingi ninapenda kukaa pamoja Tukizungumza kuhusu maisha, kazi, masomo au hata utani wa kawaida. Masomo, mazungumzo haya yanaimarisha hurafiki wangu na wao. Kukula pamoja Tunafurahia kuenda kula nje au kupika nyumbani. Kushiriki chakula huleta ukaribu na furaha, hasa tukijaribu vyakula vipya Tatu, kusikiliza muziki au kucheza. Wakati mwingine tunasikiliza muziki tunaoupenda, kuimba pamoja na hata kucheza kwa furaha tu Nne, kutembea au kutoka matembezini. Tunaweza kwenda bustanini, kutembea mjini au kutembelea maeneo ya kupumzika. Jambo hili linanisaindia kupunguza mawazo na kufurahia mazingirama mapya. Tano, kucheka na kujiburudisha. Kucheza michezo, kutazama filamu na kushiriki hadithi za kuchekesha. Hunifanya nijiskie huru na mwenye furaha. Sita, kusaidiana na kushauriana marafiki ni watu kusikiliza na kusaidana. Ninapitia changamoto pamoja na kupeana ushauri wa.

Nilipokuwa utotoni nilipenda kufanya mambo mengi ya kufurahisha na ya kujifunza kwanza kucheza michezo ya jadi nilipenda sana kucheza kuruka kamba rande na kukimbizana na marafiki michezo hii ilinipa furaha na ilinifanya nijisikie huyo Pili, kuimba na kucheza. Nilifurahia kuhimba njimbo za watoto, njimbo za shuli na kucheza wakati wa sherehe hau nyumbani. Jambo hili niliweza kunisaindia kujieleza na kujiamini. Tatu, kusikiliza handithi. Nilipenda sana kusikiliza hadithi kutoka ka wazazi hau waze wangu. Asa handithi za mahandili ambazo zilinifundisha kuhusu eshma, uaminifu na kutia bidi. Nne, kuchora na kuandika. Nilifurahia kuchora picha na kuandika vitu vidogo kama barua au hadithi fupi. Hii ilinisaindia kukuza ubunifu wangu. Tano kucheza na marafiki wa jirani Bahanda ya shule tulikutana kucheza kuzungumza na kushirikiana bila mawazo mengi Hilikuwa ni furaha ya kweli Sita kusaindia kazi ndogo ndogo za nyumbani Nga wakati mungine hilikuwa ngumu nilipenda kusaindia kazi nyepezi kama kufagia au kuchota maji kwa sababu ili nifanya nijisikie nina mchango katika familia ya.

Ningependa sana kupata mafunzo mbalimbali kazini kwa sababu hunisaindia kukua kitaaluma na binafsi. Kwanza, mafunzo ya unjuzi wa kazi. Mafunzo haya yananisaindia kufanya kazi kwa ufanisi zaindi, kutumia vifa hau teknoloji ya mpia, hau kuboresha ubora wa kazi ninayofanya kila siku. Pili, ningependa mafunzo ya mawasiliano na unduma kwa wateja. Hii unisaindia kuwasiliana vizuri na wenzangu, wakupwa kazini, wateja, kuepuka migogoro na kujenga mahusihano mazuri kazini. Tatu, ningependa mafunzo ya matumizi ya teknolojia kama vile kompyuta, program za kazi na mifumo ya mtandaoni. Teknolojia inabadilika haraka hivyo mafunzo haya unifanya niwe wakisasa na mwenye ushindani kazini. Nne, ningependa mafunzo ya uongozi na kazi ya timu. Mafunzo haya unisaidia jinsi ya kushirikiana na wengine, kuchukua majukumu, kufanya mahamuzi sahihi na kuhamazisha wengine kufikia malengo ya pamoja. Pia, ningependa mafunzo ya usimamizi wa munda na msongo wa mawazo. Hii unisaidia kupanga kazi vizuri, kutimiza malengo kwa wakati na kudumisha hafya ya hakili.

Nikikumbana na tatizo kazini nalishughulikia kwa hutaratibu na utilivu ili kupata suluhisho la kudumu. Kwanza, natulia na kulitambua tatizo vizuri nanjitahindi kuelewa tatizo ni nini hasa kimetokea wapi na limehathiri nani. Kutulia, hunisaindia kuepuka kufanya maamuzi ya haraka yasiyo sahihi. Pili, na kusanya taharifa zinazo husihana na tatizo hilo. Ninasikiza mahoni ya wahusika wote na angalia rekondi hau ushahindi ulihopo ili kupata picha kamili ya tatizo. Tatu, na chambua chanzo cha tatizo. Badala ya kushughulikia ndalili tu nanjuliza kwa nini tatizo limetokea. Hii husaidia kuepuka kurudia kosa hilo baadaye nne, natafuta suluhisho badala. Na fikiria njia tofauti tofauti za kutatua tatizo hilo. Ni kizingatia fahinda na hasara za kila njia na kuchagua suluhisho linalofaa zahindi kwa mazingira ya kazi. Pia nashirikiana na wenzangu au wazimamizi pale inapohitajika. Ushirikiano huleta mawazo mapya na usaidia kupata suluhisho bora zahindi. Baanda ya hilo natakeleza suluhisho na kufuatilia matokeo yake. Kama halijafanikiwa kikamilifu niko tayari kurekebisha na kujaribu njia nyingine.

Kila siku, ninatumia zana mbalimbali za dijiti hili kufanya kazi, kujifunza na kuwasilihana, kwanza kompyuta na simu ya mkononi. Hizi ni zana za mzingi ambazo hutumika kufanya kazi, kutuma barua pepe, kutumia program mbalimbali na kuvinjari mtandao. Simu pia ni muhimu kwa ujumbe wa haraka, video na kutumia mitandao ya kijamii. Pili, program za ofisini. Hii ni kama Excel. Zina nisaidia kuandika ripoti, kupanga ndata na kuwasilisha maelezo kwa jia raisi. Tatu, zana za mawasilihano mtanda honi. Program hizi ni kama vile WhatsApp, Zoom, unifanya na kuhifanya kazi yangu hiwe raisi kwa kutumia hujumbe, kwa kutuma hujumbe, kufanya mikutano na kushirikiana na wenzangu. Nne, zana za huifadhi wa mtandao kwa mfano Google Drive. Izi hutoa na fasi ya kuhifadhi file na kushirikiana na wengine kwa wakati halisi na kuhifadhi data sahalama. Tano, zana za kijamii na habari. Mitadao ya kijamii kama vile Instagram, Twitter, ufanya kazi yangu hiwe raisi kupata habari, kunjifunza mambo mapya na kuwasiliana na wenzangu. Sita zana za hubunifu na kuhariri program kama vile Canva ufanya kazi zangu kuwa za kiubunifu zaidi.

Ndio, ninatoa sadaka au michango mara kwa mara. Kwanza, ninatoa sadaka kwa sababu ya imani na shukrani. Ni njia ya kushirikisha kile ninachopata na kuunga mkono dini au kanisa. Kwa mfano, sadaka huwa ni mfano wa kutoa sehemu ya kipato changu ili kusaidia shughuli za kanisa au misa za kijamii. Pili, ninatoa michango ya kijamii au kwa familia au majirani wenye mahitaji. Michango hii inaweza kuwa chakula pesa au mavazi kwa wale walioko katika hali ngumu. Hii inanisaidia kujihusisha na jamii na kusaidia wale ambao hawana. Tatu, ninatoa michango kwa shughuli za elimu au misaada. Kwa mfano, kusaidia shule ndogo au makundi ya watoto wasio na wazazi. Hii inanipa furaha kuona mchango wangu unachangia maendeleo ya wengine. Kutoa sadaka na michango, ni njia ya kushirikiana, kusaidia wengine na kujenga moyo na upendo na shukran.

Ninafanya mazoezi ya asubuhi. Asubuhi ni muda bora kwa mazoezi kwa sababu mwili umepumzika vizuri baada ya usingizi. Kuanzia mwili kuamka, ninasikia nguvu na motisha. Hii hunifanya niwe makini na mchangamfu kwa siku mzima. Kufanya mazoezi asubuhi, pia kunanisaidia kuongeza na kuimarisha moyo, misuli na mifumo ya upumuaji. Hii ni njia nzuri ya kuanza siku nikiwa na afya njema na nguvu ya kutimiza majukumu. Mazoezi ya asubuhi huchangia mtazamo chanya na kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya kumaliza ninahisi furaha utulivu na kujiamini zaidi. Kufanya mazoezi ya asubuhi kunanisaidia kupanga vizuri chakula cha mchana na kuthibiti uzito. Pia hufanya usingizi wa siku wa usiku uwe mzuri zaidi. Mazoezi ya asubuhi ni njia bora ya kuanza siku kwa afya, nguvu na furaha.

Msimu wa mwaka ninaopenda zaidi ni masika. Kwanza, masika ni wakati ambapo mimea inaanza kuota au pia na maua uota. Hali hii ya kijani na rangi za maua hufanya mazingira kuwa mazuri na ya kuvutia na hunipa furaha na utulivu wa akili. Pili, hali ya hewa masika ni kali kidogo na yenye unyevu wa kutosha. Si joto kali kama majira ya joto, wala si baridi sana kama majira ya baridi. Hii inafanya kuwa rahisi kutembea kufanya mazoezi au kufurahia shughuli za nje. Tatu, masika huwa ni wakati wa kuanza mambo mapya. Watu huchukua hatua mpya kuanzisha miradi na kujifunza mambo mapya. Hii hunipa motisha ya kujenga siku zangu kwa ufanisi. Zaidi, masika pia hufanya mazingira ya asili kuwa na harufu nzuri ya maua na udongo unaochipuka. Jambo linalofanya siku kuwa ya furaha na kunikumbusha kumbu kumbu nzuri za maisha.

Mimi napenda zaindi kununua vitabu vitabu hunipa marifa na unjuzi mpia Kila kitabu ni fursa ya kujifunza kitu mpia kama historia, sayansi, fasihi au maendeleo binafsi Hii hunisaidia kukuza akili na kufungua mtazamo wangu kwa mambo mapia vitabu hutoa burudani na starehe kusoma handithi nzuri unanifanya nisahawo mawazo ya kila siku na kunipa furaha na msisimko kwa kufuata handithi za wawusika kununua vitabu pia ni uwekezaji wa mda mrefu. Banda ya kusoma, vitabu vinaweza kuhifadhiwa na kurejelewa tena wakati wo wote au kushirikisha wenzangu. Zahidi, ninapenda kununua vifa vya sana na uchoraji kama penseli, rangi na karatasi kwa sababu ufanya nijisikia mbunifu na kuonyesha insia zangu kwa jia ya sana. Kununuwa vitabu nina vyovipenda kunafanya maisha yangu kuwa ya kujifunza maisha yenyefuraa na yenye ubunifu zaidi.

Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota, kuangalia nyota hunipa utulivu wa akili na mshangao, usiku hukiwa kimia, ukiangalia hanga liloja nyota, ni nahisi kama mawazo ya natulia na msongo wa siku hunaondoka taratibu, ni munda wa kutafakari na kujikumbusha ukupa wa dunia na maisha. Napenda pia kwa sababu nyota zinaamusha udadisi. Hunifanya njiulize maswali mingi, zinatoka wapi, ziko mbali kiasi gani na kuna nini zaidi ya hapo. Hii uniongeza hamu ya kujifunza kuhusu sayansi ya hanga. Zaidi ya hapo, kuangalia nyota hunikumbusha kumbukumbu nzuri. Kama kukaa nje usiku na marafiki hau familia, tukizungumza kwa hutulivu huku, tukitazama hanga. Ni munda wakuunganika na watu na mazingira nikiwa natazama nyota na hisi hamani tumahini na furaha ya Dani ni shugli rahisi haina garama lakini hina nguvu kubwa sana kwa moyo na hakili.

Ndio, ninahifadhi kitu cha dhamani na ninafanya hivyo kwa uwangalifu mkubwa zaidi. Kitu cha dhamana ninachohifadhi, si lazima kiwe cha gharama kubwa, bali kina dhamani ya kihinsia na maana kubwa kwangu. Kwa mfano, inaweza kua picha ya familia, nyaraka muhimu, au zawadi niliopokea kutoka kwa mtu wa karibu. Vitu hivi hunikumbusha historia yangu, mahusiano yangu na mafanikio niliopitia. Ninapohifathi vitu vya dhamani, ninahakikisha ninaviweka mahali salama na pasipo na hatari kama sanduku maalum na kueza kuzifungia. Pia ninavipangilia vizuri, ili visiwe rahisi kuharibika au kupotea. Nahifadhi pia dhamani za maisha kama uwaminifu heshima na bidii. Hizi si vitu vya kushika kwa mkono, lakini ni muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Kuhifadhi kitu cha thamani, ni njia ya kulinda kumbukumbu, kujithamini na kuonyesha shukrani kwa kile nilichonacho.

Naushugulikia mda wamusho kwa mpangilio na nidhamu kwanza na gawa kazi katika sehemu ndogo ndogo. Badala ya kuangalia kazi kama mzigo mkubo naigawanya katika hatua rahisi zinazoweza kumalizika kwa mda mfupi. Ihu nisaindia kuanza mapema bila kuogopa. Pili najiwekea ratiba wazi. Ninaweka mda maalum wa kufanya kila sehemu ya kazi. Nikizingatia kipaumbele cha yaliyo muhimu zaindi. Hii unisaidia kutumia mda wangu kwa busara. Tatu, napunguza vitu vinavyonivuruga. Wakati wakushugulikia kazi ya araka, na njitanga na simu, mitandao ya kijamii, au mazungumzo ya siyo ya lazima ili niwe makini. Nne, nahomba msahanda hinapohitajika. Kama ni nahona mda hautoshi au kazi ina changamoto, niko tayari kuwasiliana na wenzangu hau msimamizi mapema badala ya kusubili handi mwisho Mwisho nakagua kazi kabla ya kuwasilisha Hata kama mda ni mdogo haji nachukua nda kikachache kuangalia makosa hili kwa kikisha kazi iko katika kiwango kizuri ninashugulikia mda wa mwisho kwa hutulivu, mipango mizuri na humakini na sii kwa hofu.

Ili kujitunza, ninafanya mambo yanayolenga mwili, akili na hisia. Kwanza, ninatunza afya ya mwili. Nafanya mazoezi mara kwa mara, hasa asubuhi, nakula chakula chenye afya kisicho na mafuta mengi, nakunywa maji ya kutosha. Pia ninahakikisha napata usingizi wa kutosha, ili mwili upumzike vizuri. Pili, ninatunza afya ya akili, nachukua muda wa kupumzika, kutafakari, au kufanya shughuli ninazopenda kama kusoma, kuangalia nyota, au kusikiliza muziki mtulivu. Haya hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuweka akili katika hali nzuri. Tatu, ninatunza hisia na mahusiano. Najitahidi kuzungumza na watu ninaowaamini kushiriki mawazo yangu na kuepuka mambo hao watu wanaoniletea msongo usio wa lazima. Pia, najipangia muda wangu vizuri. Kuweka mipaka kati ya kazi na mapumziko, hunisaindia nisichoke kupita kiasi na kubaki na nguvu ya kufanya mambo yangu vizuri. Pia, najiheshimu na kujithamini, najikumbusha kwamba kupumzika si uvivu, bali ni sehemu muhimu ya maisha yenye afya. Kujitunza ni kujisikia vizuri ndani na nje, na kujiwekea kipaumbele kwa upendo na busara.

Napendelea zaidi kusimamiwa hasa katika mazingira ya kazi ya pamoja. Kwanza, kusimamiwa hunisaidia kuwa na muelekeo wazi wa kazi. Nikijua kuna mtu anayetoa muongozo na matarajio, inakuwa raisi kupanga kazi na kufikia malengo kwa ufanisi. Pili, kusimamiwa kunanipa nafasi ya kujifunza. Kupokea maelekezo, ushauri na mrejesho kutoka kwa msimamizi. Hii hunisaidia kuboresha ujuzi wangu na kuepuka makosa ya kurudia. Tatu, kunanipa uwajibikaji na nidhamu. Kujua kwamba kazi yangu inapitiwa, hunifanya niwe makini zaidi na kuwajibika katika majukumu yangu. Hata hivyo, sipingi kusimamia pale inapohitajika. Nikiwa na uzoefu na uelewa wa kazi hiyo, niko tayari kuchukua jukumu la uongozi, kushirikiana na wengine na kusaidia timu kufanikiwa. Kwa ujumla, napendelea kusimamiwa kwa sababu, jambo hili hunijenga, uniongoza na unisaindia kukua kazini, huku nikendelea kujifunza kuelekea kuwa kiongozi bora wa baadae.

Uzoefu wangu wa kazi, ulonifundisha mengi kuhusu nidhamu, ushirikiano na ubunifu. Kwanza, kazi ilinifundisha umuhimu wa nidhamu na kupanga muda. Nilijifunza kwamba, bila ratiba nzuri na kufuata muda, kazi inaweza kukwama au kusababisha msongo wa mawazo. Kwa mfano, kueka malengo mandogo kila siku na kuyatimiza husaidia kufanikisha kazi kubwa kwa urahisi. Pili, kazi ilinifundisha ushirikiano na mawasiliano. Nilijifunza kushirikiana na wenzangu kusikiliza maoni yao na kutoa mrejesho kwa heshima. Hii ilinifundisha kwamba mafanikio ya timu ni matokeo ya kushirikiana vizuri na si kazi ya mtu mmoja peke yake. Tatu, kazi ilinifundisha kusimamia changamoto na matatizo. Nilijifunza kutambua chanzo cha tatizo, kupanga suluhisho na kutekeleza kwa utulivu. Hii ilinifundisha kuwa kila changamoto ni fursa ya kujifunza na kuboresha utendaji wangu. Zaidi ya hayo, kazi ilinifundisha umuhimu wa kujifunza kila siku. Hata ukiwa mtaalam, kila siku kuna kitu mpya au kipya cha kujua ama teknolojia mpya, mbinu bora au jinsi ya kushughulikia wateja kwa heshima. Uzoefu wangu wa kazi imenifundisha nidhamu mawasiliano bora kushirikiana na kushughulikia changamoto kwa busara. Jambo ambalo linafaida kubwa kwa maisha yangu yote.

Ndiyo, ninapenda sana kutembea kwa miguu. Kutembea kwa miguu hunipa afya na utulivu wa akili. Ninapotembea mwili hupata mazoezi mepesi yanayosaidia moyo, misuli na mzunguko wa damu bila kuchosha sana. Ni njia rahisi lakini yenye faida kubwa kiafya. Pia, kutembea hunisaindia kupunguza msongo wa mawazo. Nikitembea nje hasaa wakati wa asubuhi au jioni napata hewa safi, naweza kutafakari, kusikiliza mazingira au hata muziki mtulivu. Hii hunifanya nijisikie huru na mchangamfu. Kutembea kwa miguu, hunisaindia kuangalia mazingira kwa karibu, naweza kuona vitu ambavyo usingeviona ukiwa kwenye gari au pikipiki kama miti watu au mandhari ya asili. Hii huongeza hisia ya kuthamini mazingira yangu. Kwa ujumla, kutembea kwa miguu ni shughuli ninayoipenda kwa sababu ni rahisi haina gharama mingi na ina manufaa mingi kwa afya ya mwili na akili yangu pia.

Kushirikiana na timu, ninahitaji ushirikiano, mawasiliano na kujitolea Kwanza kabisa, kusikiliza wenzangu Ninahakikisha kusikiliza mawazo na maoni ya kila mmoja Hii hunisaidia kuelewa mitazamo tofauti na kupata suluhisho bora zaidi Pili, kuchangia mawazo yangu Ninashirikisha wazo au pendekezo langu kwa uwazi na kwa heshima kuhakikisha linaongeza thamani kwenye kazi ya pamoja Tatu, kutimiza majukumu yangu kina mtu katika timu ana jukumu lake Ninahakikisha nafanya kazi yangu kwa wakati na kwa ubora zaidi Ili nisiwatatize wengine na timu Ili tufanikishe malengo ya timu Nne, kuheshimiana, kushirikiana si kushindana Ninajitahidi kuwa na heshima kuepuka migongano isiyo ya lazima na kuunga mkono wenzangu pale inapohitajika. Tano, kusaidiana na kutoa msaada. Niko tayari kusaidia wenzangu pale wanapohitaji msaada ama kwa ufahamu, rasilimali au mafunzo madogo. Hii inaimarisha mshikamano wa timu na kuongezea ufanisi. Kwa ujumla, kushirikiana na timu ni kujenga uaminifu, kufanikisha malengo kwa pamoja na kujifunza kutoka kwa wengine, jambo linalofanya kazi iwe rahisi na yenye matokeo bora.

Ninajilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa hatua mbalimbali za busara na tahadhari. Kwanza kutofungua vihungo hau faili visivejulikana. Sifiki kufinye kwenye vihungo vya varua pepe hau jumbo usiokua unajulikana kwa sababu maranyengi utapeli unaolenga kuhiba tarifa binafsi. Pili kutotumia tarifa binafsi mtandaoni. Si hifadhi hau kushiriki namba za simu, hanuani, namba za hakaunti hau nyuila kwenye mitandao ya kijamii au tovuti zizizo salama. Tatu, kutumia nyuila himara na uthibitisho wa hatu wa mbili. Nyuila zangu ni mchanganyiko wa herufi kubwa, herufi ndogo, namba na halama mahalum na kwa hakaunti muhimu ni na uthibitisho wa hatu wa mbili. Nne, kusasisha programu na kifaa. Nafanya update za kifaa na programu mara kwa mara. Hili kuziba mianya ya kiusalama inayoweza kutumika na waalifu mtandao ni tano kuwa makini na mitandao ya huma. Sita ruhusu kuingilia, kuingiliana na mtandao ama wifi za huma kwani zinaweza kuchukua tarifa kwa huraisi. Sita, kurekondi hao kufuatilia vitisho. Nikiona ujumbe usio wakawainda naweza kurekondi hau kureport hili kulida wengine pia kwa ujumla kulida kujilinda kutoka vitisho vya mtandao ni mchanganyiko wa utulivu tahadhali teknolojia ya usalama na maharifa kwa ujumla.

Ndiyo, napenda kuchiza ngoma sana. Kucheza ngoma, siyo tu burudeni bali pia nijia kuonyesha insia, tamanduni na hubunifu. Mi napenda ngoma kwa sababu kwanza furaha na starehe. Ngoma hunitia furaha kubwa. Wakati wa kucheza ngoma, mwili unanata na kuzunguka na maranyingi huwondoa msongo wa mawazo au kuchoka. Pili, maisha ya kijamii. Ngoma njia nzuri ya kushirikiana na marafiki hau familia. Wakati washere tamasha hau hafla, kucheza pamoja usaidia kuimarisha uhusiano na kuleta furaha pamoja. Tatu, utamanduni na historia. Kupitia ngoma, mtu anaweza kujifunza kuhusu utamanduni na mila mbalimbali. Kila ngoma ina hadithi au mahana fulani na kucheza kuna nifundisha kueshimu na kuhelewa historia ya watu tofauti tofauti. Nne, mazoezi ya mwili. Ngoma ni haina nzuri ya mazoezi. Inanisaindia kuongeza nguvu, uratibu na hafi ya kwa ujumla. Pia ufanya mwili kuwa hai na wenye nguvu. Tano, ufafanuzi wa isia. Wakati muingine maneno hayawezi kuelezea insia, lakini ngoma inaweza. Kupitia mwendo wa mwili na midundo, mtu wanaweza kuelezea furaha uzuni hao mshangao. Kwa ufupi, kucheiza ngoma ni burudani mazoezi na njia kuelezea isia kwa wakati mmoja.

Ndiyo ni nandege wakufugwa nyumbani. Kuwa nandege wakufugwa nyumbani ni kitu mzuri kwa sababu kwanza kufanya urafiki. Ndege wanyumbani wanaweza kuwa rafiki mwema. Haswa kama unasoma au kupumzika nyumbani. Ni kiziona zikicheza, kurukaruka ndani ya viti zao au kuimba kuna niletea furaha na utulivu. Pili, kuimarisha uwajibikaji. Kuna ndege ina itaji mtu kuwa makini. Kula chakula chao, kusafisha kiti chao na kuhakikisha wanapata mwanga na hewa safi. Hii hujenga tabia ya uwajibikaji na utunzaji wa wanyama. Tatu, burudani na starehe. Ndege wa nyumbani, kama vile kakarwiki, maranyingi hulaumu kwa mindudo mingi au kuhiga sauti. Kunazo zinaleta starehe na kuchekesha sana katika familia. Ni, kujifunza kuhusu wa nyama. Kuwa na ndege wa nyumbani, kuna nifundisha tabia zao, mahitaji ya chakula na tabia za kijamii. Hii ni frusa ya kujifunza za hidi kuhusu wanyama. Hata hivyo kuna changamoto kidogo kama muunda wakusafisha mahali wanamolala na kuhakikisha wanapata mazoezi ya kutosha. Lakini wanyama hawa huleta furaha na hisia nzuri nyumbani.

Muda ninaotumia mtandaoni unaweza kutofautiana kulingana na shughuli ninazozifanya. Kwa mfano, kufanya kazi au kusoma. Ikiwa ninq kazi au masomo yanayohitaji mtandao, napenda kutumia muda mwingi kufijari, habari, kusima makala, au kufanya utafiti. Hii naweza kuchukua saa tatu au tano kwa siku. Mitandao ya kijamii kwa kushirikiana na marafiki au kufuatilia mambo mapya Napenda kutumia muda mfupi kila mara Labda dakika thelathini mpaka dakika sitini kwa siku burudani kutazama na kusikiliza mziki mtandaoni inaweza kuchukua muda fulani kama saa moja au mbili kwa siku kulingana na ratiba yangu Kwa jumla ninaweza kutumia masaa matano au nane mtandaoni kwa shughuli tofauti tofauti lakini ni muhimu kueka muda mahali ili kuepuka kupoteza muda mwingi bila malengo.

Moja ya makampuni ya teknolojia ninayohamini zaidi ni Microsoft, kampuni ya kitekenolojia yenye ushawishi mkubwa duniani. Hapa ni sababu kwa nini mnapenda kampuni hiyo, kwanza hubunifu na maendeleo hendelevu. Microsoft imekuwa ikianzisha na kuboresha teknolojia kwa miaka mingi, Aswa katika program za kompyuta kama windows na office zinazohaminika kwa watumiaji wengi duniani. Uduma za wingu zinazowezesha kampuni na taasisi kufanya kazi kwa ufanisi za hindi kukutumia kompyuta ya wingu na hakili badia. Pili uwekezaji wa hakili badia na teknolojia mpya. Microsoft inatilia mkazo sana teknolojia za kisasa. Kama hakili badia ambapo hinajenga zana sana Zana zinazoweza kusaidia biyashara eilimu naunduma kwa jamii Tatu kujali usalama na ubora Kwa ujumla kampuni kubwa kama Microsoft zinajaribu kuweka vipa umbele vya usalama wa ndata na ubora wa huduma hili watumiaji wao wawe salama na kupata uzohefu mzuri Nne uwezo wa kubadilika kwa mustakabali teknolojia ubadilika haraka mno lakini Microsoft umeonyesha uwezo wa kubadilika na kukua kuvumba maeneo mapya kama hunduma za mtandao na zana za ushirikiano kwa kazi. Kwa ufupi, ninayamini kampuni kama Microsoft kwa sababu hina historia ya ubunifu hunduma zinazotumika na watu wengi dunihani na hina jitahindi kulata teknolojia salama bora na yenye manufaa kwa jamii. Hii ni kwa sababu kupwa kwa nini napendelea kuiona kama mfano wa kampuni ya kiteknolojia yenye waminifu zaidi.

Ninachopenda za hindi kuhusu shirika lango ni mazingira ya nayothamini ushirikiano kunjifunza na heshima. Kwanza napenda hutambanduni wa kazi. Kuna hali ya kuwaminihana watu anasikilizana mawazo mape ya nakaribishwa na gila mtu anaisi sahuti yake inamahana. Hilo unifanya ninjisikia huru kuchangia bila hofu ya kubezwa. Pili napenda na fasi ya kujifunza na kukua. Shirika linahimiza kuboresha hujuzi, kunjifunza mambo mapena kujijenga kitaluma makosa haya chukuliwi kama kushindo bali, kama furusa ya kunjifunza, jambo linalo hongeza hujaziri kazini Tatu, napenda huungozi unaojali Fiongozi wanajita hindi kuwa mfano, wanatua mwele kiowazi na wakotayari kusikiliza changamoto za wafanya kazi na jambo hili unjenga motisha na uleta huwajibi kaji. Pia napenda mahono na malengo ya shirika. Kujua kuwa kazi na yofanya inamchango chanya kwa wengine unipa mahana na hari ya kufanya kazi kwa bidii. Kwa ujumla, ninapenda shirika langu kwa sababu linanipa heshima nafasi ya kukua na isia ya kuwa sehemu ya kitu chenye zamani.